Ndiyo napenda kucheza na watoto kwa sababu inaniletea furaha na hunisaidia kupumzika kucheza nao kunanifanya nijisikie huru na kunikumbusha umuhimu wa kuwa mchangamfu na mvumilivu pia hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na watoto.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama uzoefu huo ulinifundisha uwajibikaji uvumilivu na jinsi ya kutunza kuimbe hai kufuga mnyama pia kunaleta furaha na kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ninafuata mfereji wa Citizen TV kwa sababu hutoa habari za kuaminika, vipindi vya elimu na burudani nzuri. Pia napenda jinsi wanavyowasilisha habari zinazohusu jamii au maendeleo.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano mazuri kama barua pepe na mikutano ya mtandaoni huwa napanga kazi zangu vizuri kuheshimu muda na kushirikiana kwa wazi ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za matukio nilifanya hivyo kwanjia ya mtandaoni ilikuwa rahisi na haraka kununua tikiti mapema hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuepuka usumbufu wa dakika za muisho.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu ratiba. Uhai hunisaidia kuwa tayari mapema kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mambo yaende kwa mpangilio mzuri.

Ndio, nagawanya taka zangu kwa sababu ni njia nzuri ya kulinda mazingira. Hii hunisaidia kuchangia upya rasilimali, kupunguza uchafu na kuonyesha uwajibikaji wa kibinafsi katika kuhifadhi dunia yetu.

Najitunza kwa kula chakula chenye lishe, kufanya mazoezi mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha. Pia najitunza kisaikolojia kwa kupumzika, kusoma na kufanya mambo yanayoniletea furaha.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa teknolojia husaidia sana ninaweza kutumia muda huo kupumzika kuzungumza na watu ana kwa ana na kufanya shughuli za kawaida bila kutumia vifaa vya kidigitali.